Wana cheza na mtoto wangu wa kisichana. Kila siku mara kwa mara hususan kama ni sijaenda kazi niko nyumbani huWa napenda sana kucheza naye. Kwa sababu ni mtoto wakipekee na mtoto ninaye mpenda sana. Kwa hiyo huwa wakati mwingi ni kona yeye. Kama sijaenda kazi ni na huwa tuna cheza na yeye. Tunashindana Mbio Kuogelea Na michezo mingine kadha wa kadha.

Mimi lengo kubwa ambalo ninalokazini ni kuhakikisha kampuni yangu imeenda viwango vya juu na kutajika eee nchini na hata ulimwengu mzima. Hayo ni malengo yangu makubwa ambayo niyatamani. Na pia natamani siku moja nije niwe na kampuni yangu ambayo sasa itashirikiana na kampuni nyenye ninayofanyia kazi kwa sasa.